Nguvu zako nizipi kazini? Nguvu zangu kazini nizile zinazoniwezesha kufanya kazi kufanisi na kushirikiana vizuri na wengine. Baadhi ya nguvu zangu, kwanza ni kazi kwa nidhamu na mpangilio. Ninalenga kumaliza kazi kwa wakati, ninaweza kupanga vipengele vya kazi na kushughulikia muda wamwisho bila msongo mkubwa. Pili, uwezo wa kufikiri kwa kina na kutatua matatizo. Napenda kuchambua tatizo kabla ya kuanza kutafuta suluhisho. Hii hufanya kazi zangu ziwe na ubora na zenye matokeo mazuri. Tatu ni ushirikiano na mawasiliano. Nimezoea kushirikiana na wenzangu kwa heshma na uwazi. Hii huimarisha mfumo wa timu na kuondoa migongano isio ya lazima. Nne, ni ushiriki katika mafunzo na kujifunza. Nina nia ya kujifunza kila wakati. Hii hufanya niwe tayari kwa changamoto. Ya tano, ni ubunifu na motisha; Napenda kuleta mawazo mapya au njia mbadala za kufanya kazi. Motisha yangu huchangia ufanisi na furaha kazini. Kwa kifupi, nguvu kazini ni nidhamu. Ufahamu wa kutatua matatizo, mawasiliano, nia ya kujifunza na ubunifu.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo muhimu sana ili kazi iwe na tija na furaha. Njia nazotumia kwanza ni kuweka mawasiliano wazi. Kila mtu anajua malengo na majukumu lake. Kushirikisha taarifa zote muhimu ili kila mmoja ajue kinachotarajiwa. Kuhakikisha kila mtu ana nafasi ya kuongea na kutuoa maoni. Pili ni kuheshimiana. Kila mshiriki anaheshimiwa bila kujali nafasi au uzoefu. Hii huongeza kuaminiana na kutunza utu wa kila moja. Tatu ni kushirikiana katika maamuzi. Kuuliza timu maoni kabla ya kufanya uamuzi mkubwa. Hufanya kila mtu ajisikie mchangiaji wa kikundi. Hii huimarisha motisha na ushirikiana. Nne ni kutoa msaada na kuzungumza kwa busara. Pale mtu anapohitaji msaada. Kuwa tayari kusaidia, kutoa maoni chanya na muongozo badala ya kuongea kwa ubinafsi tu. Hii hufanya timu iwe na nguvu ya pamoja. Mwisho ni kusherehekea mafanikio kwa pamoja. Kupongeza timu baada ya kazi nzuri. Hii huongeza mood ya timu na motisha ya kufanya zaidi. Kwa kifupi, huhimiza ushirikiano unahitaji mawasiliano wazi, heshima, kushirikiana katika maamuzi, msaada wa kila mmoja na kusherehekea mafanikio ya pamoja.